Muda ambao nafanya kazi vizuri zaidi ni muda usiku, usiku wa manane kabisa ule kwa sababu dunia inakua tulivu, hakuna kelele, hakuna usumbufu wa aina yote kwa hiyo huwa napata furaha sana kufanya kazi muda huo.

Hapana, hii ndo mara yangu ya kwaza kutumia teknoloji ya sauti hapa kwa kufundisha AI akili mnemba. Lakini kabla ya hapo sijawai kutumia teknoloji yoyote ya sauti. Kwa hio nashukuru kwa fursa hii lakini pia tajitaidi kuangalia na fursa nyingine za matumizi ya sauti, ya teknoloji ya sauti.